Ndio, nimewahi kufanya yoga mara chache tu. Yoga ilinisaidia kupumzisha mwili na kimawazo. Kuboresha umakini na kupunguza masongo ya mawazo. Ingawa sifanyi kila mara. Ninaona ina manufaa makubwa kiafya.

Nimewaii kula samaki. Ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kikawa kiafya. Kama proteini na mafuta mazuri yanayosaidia katika afya mwilini.

Ndio napenda kujifunza historia, husaidia kuelewa yaliyopita, kujifunza kutokana na mafanikio na makosa ya watu wa zamani na kutambua jinsi jamii ya tanaduli na tanaduli zilivoyokuwa hadi kufikia hali ya sasa ambayo.

Ninajenga mausiano ya wafanyikazi wengine kwa kwasiliana kwa kieshima na uwazi ujitahidi kusikiliza mawazo yao kushirikiana katika kazi na kusaidiana pale inapohitajika Pia huonyesha uaminifu na kushirikiana maarifa pia na heshima tofautiza kila mmoja Jamboo linalosaidia kujenga usiano nzuri na wakudumu kazini.

Maranyingi ni hujifanya mazoezi ya asubuhi na mapema. Mazoezi ya asubuhi unipa nguvu kufanya nikiwa makini zaidi na husaidia kuanza siku na nishati nzuri. Wakati mwingi ni kikosa asubuhi hujaribu kufanya mazoezi jioni ili kudumisha afya na nguvu za mwili.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, ajira na mshikamano wa kijamii katika jamii. Elimu bora huwapa watu maarifa na ujuzi wa kujitegemea. Ajira huongeza kipato na kupunguza umaskini na mshikamano huimarisha amani na ushirikiano katika jamii.

Ndiyo napenda mziki wa jadi. Unabeba utamaduni na historia na ujumbe wa jamii. Kusikiliza mziki wa jadi, hunifanya, nijisikie, kuunganishwa na mzizi ya kitamaduni na kudhamani urithi wa mababu zetu.

Napendelea mfumo wa android. Ni rahisi kutumia unauhuru mkubwa wa kibinafsi na unaprogramu nyingi zinazoo. Kithi mahitaji tofauti. Pia ni rahisi kupata kwenye simu na aina nabei mbali mbali. Jambo linalofanya uwe na vitendo zaidi.

Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ambako kuna hewa ya kutosha. Pia hunywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na yalio baridi. Mara nyingine napenda kupumzika kusoma u kufanya shuguli nye pesi ili kuhepuka kuchoka sana kutokana na joto jingi.

Chakula cha kigeni ambacho ninge mahali, nimewahi kujaribu ni pizza na burger. Ni vyakula ninavyopenda sana kimataifa vina ladha tofauti na tulivyozoea na nirahisi kuvipata. Kuvijaribu kulinipa uzoefu mpya wa ladha na kunifanya nijifunze kuhusu tamaduni za vyakula kutoka nchi nyingine.

Kwa kawaida na kaa hadi saa tano na hadi saa sita usiku karibu saa tano na kumi na mbili jioni kulingana na shughuli nilizonazo Nikimaliza kazi mapema hujaribu kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu ya kuendelea siku hiyo.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuchangia mawazo yangu kwa uwazi. Kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mshirika kuweka malengo ya pamoja pia.

Ninaeka Nenosiri salama kwa kufanya kanuni kama kutumia Nenosiri refu lenye herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu nyingine ni kuepuka kutumia taarifa raisi kama jina ama tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu pia saa zingine nenosiri inaeka tofauti kwa akaunti tofauti ili kupunguza hatari Endapo moja inavyosajiliwa.

Napendelea ugali kuliko wali ugali hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri Unaendana na mboga unyama nyingi na ni chakula cha asili ni ninachokipenda sana wakati mwingine.

Ninachangia kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini muhimu kama kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena. Jambo lingine nalofanya ni kutupa taka sehemu sahihi na kusafirisha usafi wa mazingira pia kuhifadhi maji na umeme kwa matumizi ya busara.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na uwazi. Kwanza mimi hushugulikia mahitaji au malalamiko yao kwa makini bila kuwakatiza. Kisha natoa majibu au suluhisho kwa njia iliyo wazi na ya kitaluma pia.

Nashugulikia makosa kazini kwa uwajibikaji na kujifunza. Kwanza, hukubali kosa bila kujitetea na kulielewa chanzo chake. Kisha huchukua hatuwa za haraka, kurekebisha adhari zilizo tokea na kuwajili wa kuhusika kuhusu uhusika kwa wazi.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni Christmas. Napenda kwa sababu inaleta familia pamoja. Kuna furaha, kushirikiana, kukula chakula na hali ya upendo na amani. Pia ni wakati mzuri wa kutafakari, kushukuru na kusherekea pia pamoja na watu wa karibu ambao tumeishi ishi nao.

Napenda kupanda milima sana. Shughuli hii hunipa changamoto nzuri ya kimwili. Unisaidia kupumua hewa safi na kufurahia mantharii ya sili. Pia hunipa nafasi ya kutafakari kwa utulivu na kujisikia kufanikiwa bada ya kufika kileleni.

Napenda kuhusu ushirika langu, ushirikiano mzuri wa wafanyi kazi, mawasiliano ya wazi na mazingira ya kazi yenye heshima. Pia napenda pale ambapo kuna furaha za kujifunza na kukuza ujuzi pamoja na uongozi pia unaothamini mchango na kila mtu. Mambo haya ya na nifanya nijisikie kuthamaniwa na kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndio, ninajiona kama mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kubuni mawazo mapya na kuboresha mambo yaliopo. Ubunifu hunisaidia kuleta suluhisho bora kazini katika masomo na hata kwenye maisha ya kila siku ambayo ninayoishi.

Napendelea kuandika zaidi, kuandika hunipa muda kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza kwa uwazi. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu, hasa pale panapohitajika mawasiliano ya haraka au majadiliano ya ana kwa ana na mtu mwingine.

Ndiyo, hununua vitu kwa kutumia simu kutumia simu ni rahisi na haraka Hasa kwa malipo ya mtandaoni au huduma za malipo ya simu husaidia kuokoa muda na kurahisisha manunuzi ya kila siku na kulipia vitu hapa na pale.

Napenda kusoma zaidi kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunipanua mtazamo. Hata hivyo pia napenda kuandika. Hasaa ninapopata kupanga mawazo au kushiriki kile ninachojifunza kipya.

Zawadi nzuri niliwayi kupokea ni kitabu. Kilikuwa na ujumbe wa kunitia moyo na kunifundisha mambo muhimu ya maisha. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na pia ilinisaidia kukuza marifa yangu. Ndiyo mana ninayeokumbuka hadi leo hii.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja, kufanya mazungumzo na kushirikiana shughuli ndogo ndogo kama kutembea ama pia labda kutazama filamu. Muda huo hunifanya nijisikie karibu nao huimarisha mahusiano yetu na hutuletea furaha na amani pamoja tukiwa sisi sote.

Ninakumbukumbu moja ya kutisha kidogo tu, wakati wa ututoni nilipopotea kwa muda mfupi sokoni, nilikuwa na ofu ya kutopata mzazi wangu wakati huo Nilihisi uoga na mchanganyiko lakini baadae nilipatikana salama Tukio hilo wakati huo ulinifundisha muhimu wa kuwa makini kwa kila jambo lolote nalofanya na pia kuwa karibu na watu unaoandamana nao na kutulia hata unapohisi hofu.

Ndiyo, napenda asali sana. Linaladha tamu ya asali na pia inafaida nyingi kiafia katika mwilini. Kama kuongeza kinga mwilini na kusaidia mmenge nyoko wa chakula. Napenda kuitumia kwa chai au kama nyongeza ya chakula niweka asali ndani.

Rangi inayopendeza zaidi ni blue na kijani. Napenda kuona rangi hizi kwenye mazingira ya asili kama bustani katika miti au pwani. Pia napenda kutumia rangi hizi kwenye mapambo ya chumba au kwenye ninapovaa mavazi. Kwa sababu hunipa utulivu furaha na hisia za kuunganisha na mazingira pia.

Tabia ninaipenda kwa watu wengine ni heshima na uwazi kwa chochote tunalofanya Napenda watu ambao husikiliza pia kutoa maoni au kwa uwazi bila kukashifu kitu chochote na kushirikiana na kwa njia ya kujenga Tabia hizi husaidia kujenga uhusiano mzuri kuaminiana pia na kufanya kazi au kushirikiana kwa urahisi.

Napendelea viatu vya starehe na rahisi kuvibeba kama sneaker au viatu vya michezo vina nifanya nijisikie huru wakati wa kutembea ama pia na wakati napofanya mazoezi ama shughuli za kila siku na pia zinafaa kwa mtindo mbali mbali.

Nayuanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweza mipaka na kupanga ratiba yangu. Hii inamaanisha kugawa muda maalum kwa kazi na wakati mwingine kuweka muda wa kupumzika, kupatana na familia na marafiki, kufanya burudani na maswali binafsi. Pia hujaribu kutulia mkazo mwenye kazi zenye kipa umbele na. Kuondoa usumbufu ili kutimiza majukumu kwa wakati bila kuathiri maisha binafsi.

Kila asubuhi uanza kwa kuamka mapema na kupumzika kidogo ili kuamsha mwili. Baada ya hapo huosha uso kuoga na kula kifungua kinywa chenye afya. Mara nyingine hujipanga kidogo kwa kuangalia ratiba ya siku kuandaa vitu vinavyo hitajika kazini au shuleni na kisha kuanza shugli za asubui kwa umakini.

Nabenda kufanya kazi na wengine, hasa pale ambapo kazi inaitajika mawazo tofauti na ushirikiano. Kufanya kazi kwenye timu unisaidia kujifunza, pia kubadilisha mawazo yangu na kupanga matokeo bora. Hata hivyo ninaweza pia kufanya kazi peke yangu, inapoitaji umakini mkubwa au majukumu yanaoitaji utulivu na kujitegemea kivi yako.

Ninaanzisha mradi mpya wa kazi kwa kuelewa lengo la mradi ama na pia kukusanya tarifa na rasilimali, alafu ninapanga hatua zenye nitafuata kushiriki timu kila mtu kumpea kazi yake, alafu kukagua matokeo tuliyo yafanya katika mradi huo.

Njia ninazotumia kupumzika ni kupumzika kwa akili, kimwili, kutafakari au kutafakari ninayo fanya katika maisha yangu. Na pia kushirikiana na familia au marafiki kuzungumza mambo yalio rahisi katika maisha na ambapo tumefikia kulingana na kimaisha.

Kazi na idhamini zaidi ni ile inayo hitaji ufikiriaji, mipangilio na suluhisho za changamoto. Napenda kazi ambayo inani inaniakilisha changamoto nzuri, unifanya nifanye utafiti zaidi kupanga hatua na kuona matokeo cha chana badae kujitahidi. Kazi kama hizo huzipenda sana juu zinaniwezesha nikaeza kufikiria zaidi.

Napenda kucheza ngoma za kitamaduni, ngoma hizi hutoafuraha, hunisaidia kushiriki na wengine. Napia hudhibitisha uridhi wa tamaduni. Kupiga hatuwa za ngoma, kushirikiana wenzangu na kufuata midundo kunanifanya nijisikie furaha na nishati.

Ikiwa unamaanisha kupiga michezo, napenda kufanya maramoja au kwa mbili kwa siku kulingana na ratiba ya nishati yangu. Hii ni ya kutosha furahia kupata burudani na pia kuboresha mwili bila kuchosha sana wakati ninapofanya shughli.